Ninapendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Napenda vyakula asilia kama mboga za majani, matunda na vyakula vya kuchemsha au kuoka kwa sababu hunifanya nijihisi mwepesi na mwenye nguvu zaidi siku nzima. Ingawa mara chache naweza kufurahia chakula kitamu chenye mafuta kiasi kama vile pilau. Afya yangu ndiyo kipaumbele changu cha kwanza ili kudumisha mwili wenye afya.

Mimi hupanga wiki yangu kwa kuwanza na orodha ya mambo muhimu ya kufanya kila jumapili jioni. Ninagawa majukumu yangu makubwa katika vipande vidogo vya kila siku ilikuepuka mrundikano wa kazi. Pia, mimi huweka muda maalumu wa mapumzi mafupi ilikuipa akili yangu nafasi ya kutulia na kudumisha ufanisi wa hali ya juu hadi mwisho wa wiki.

Ndiyo, napenda sana kula popcorn. Hasani napotazama filamu au nikiwa nimepumzika nyumbani. Nikitafuno chepesi nachenye ladha ya kuvutia, iwe ni za chumvi au zenye ladha ya siagi. Kula popcorn kuna nifanya nifurahie wakati wangu wa burudani na kunanipa msimuko wakipekee ninaposhiriki na marafiki ya ufamilia.

Kinachofanya nitulie sana sana ni mazoezi kama vile ya yoga au meditation na pia kusoma vitabu inanisaidia nitulie. Nilianza kujifunza njia hii ya kupumzika nilipokuwa na miaka kumi na tano lakini vitabu nilianza kuvisoma nilipokuwa na miaka kama sita hivi. Mimi hushiriki takriban dakika thelathini kufanya mazoezi haya ili kutulia na nahisi kuwa mtulivu sana baada ya kutumia mbinu hizi kupumzika.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu ni njia nzuri ya kujifunza kuhusu tamaduni tofauti. Kila mara ninapoonja chakula ambacho sijawai kula nahisi kama napata uzoefu mpya na wa kusisimua. Napendelea zaidi kujaribu vyakula vya asili kutoka nchi mbalimbali kwani mara nyingi huwa na ladha za kipekee ambazo sijazoea. Hata hivyo kama nilivyosema awali, bado nazingatia kipaumbele changu chakula vyakula visivyo na mafuta mengi ili kulinda afya yangu.